Hapana sijawahi kusafiri kwa ndege kabisa. Sijawahi kusafiri kwa ndege ila nimekuwa nikiziona ndege mara nyingi na maeneo niliyokulia. Ni karibu na uwanja wa ndege kwa hio nimekuwa nikienda, nikitazama, ndege zinapokuja, zinatua na zinapopaa. Nimekuwa nikiziona mara nyingi lakini sijawahi kupanda hata mara moja. Na ninatamani sana nije kupanda ndege. Na sio mimi ni hata watoto wangu wanapenda sana kupanda ndege. Huwanga wananiambia mara nyingi. Mama tukapande ndege. Nawaambia nauli ya ndege wanangu ni kubwa. Sio kama nauli ya mabasi. Nikipata hela tutapanda. Mama utapata lini hela. Basi inakuwa ni namna hiyo. Lakini kiukweli ndege ni kitu kizuri. Ambacho natamani siku moja. Nije nipande. Nije nisafiri kwa ndege. Kutoka hapa kwenda mahali pengine. Niweze kusafiri kwa ndege. Nifurahie safari. Naam namwomba mungu siku ambao ataniwezesha kusafiri kwa ndege iwe ni familia yangu yote mimi na watoto wangu hata tuweze kusafiri kwa kutumia ndege kwa hivyo ndivyo vitu ambavyo naomba sana. Nikija nikipata nafasi nisafiri kwa kutumia ndege. Ninapenda ndege inavyokuwa ipo angani kule juu najiuliza hivyo ukiwa kule juu unaweza kuona mandhari ya huku chini na kuwa hukuwaje, ukiwa umeshapaa na ndege huko juu kwa kabisa kurejea huku chini, unaona nyumba, unaona watu, unaona watoto wakicheza, unaona magari, au unaona nini, yaani natamani nije siku, natamani siku moja, nije nipande ndege, nije nione, nijionee mwenyewe, nipate majibu ya maswali yangu, kwamba utaweza kuwaona watu, utaweza kugundua, kwamba ule ni mtu, au kile ni nini, kile ni kiti, kile ni kisiki, kile ni kitu gani. Natamani nije nione mandhari ya huku chini inakuwa kuwaje nikiuwa kule juu angani, nikiwa kwenye ndege. Natamani sana kwa hiyo nawaomba sana siku nije nipate nafasi ya kupanda ndege mimi na familia yangu, mimi na watoto yangu. Nitafurahi sana. Itakuwa ni siku ya kipekee ambayo. Itaandikuwa katika historia. Itakuwa katika kumbukumbu zangu za milele. Siku zote. Nitafurahi mno.

Kazi za hharula zinapo jitokeza, nilazima nizipe kibaombele kwanza, nianze na kazi ya dharula, nifanya, nikishamaliza, ndo niendele na majukumu mengine. Maranyingi sana, inapo tokea tharula, nikitu ambacho hauwezi kuairisha, nikitu ambacho siwezi kukipa mgongo, nikitu ambacho siwezi kusema niachane nacho tu, niendele na mambo yangu. Kwa hiyo nikitu ambacho lazima kwanza, nikifanya, nikisha maliza kukifanya, ndo niendele na shuguli nyingine. Kwa hiyo napotokeza, kuna kazi ya dharura, lazima ni akikishe, nimeifanya kwanza. Nimeifanya kwanza, nikisha maliza, ndio naendelea na shuguri nyingine, mfano labda, labda nilikuwa ninapika. Lakini wakati napika, gafla, mtoto akawa anaumwa tumbo. Kwa hiyo, lazima, nitatoa chakula motoni, nimkimbize kwanza mtoto hosipitali, ahudumiwe, atibiwe, akisha pata matibabu, ndio badae niirudi niendele na hile shuguli nilokuwa naifanya ya kupika. Kwa hiyo, zarula. Dharula haina ukwepa. Dharula haina kusema nitafanya badae dharula haina kusema ngoja nimalizane na hiki kwanza. Hapana dharula inapotokea ni wakati huo huo unahacha majukumu yako mengine yote unashugulika kwanza na lile lilo kuwa na dharula. Kisha maliza lila dharura, ndipo sasa narudi kuendelea na majukumu mengine ambayo nilikuwa naendelea nayo. Na dharura mara nyingi huwa hayangaliwi umejianda ama hujajianda, upokatika hali nzuri au upokatika hali mbaya. Dharura inapotokea ni dharura tu. Haijalishi unapesa, au unapesa, umeoga, haujaoga. Unauona dharura inapotokea lazima, ushugulike na dharura. Naacha kabisa mambo mengine yale, nashugulika na dharura. Ikitokea dharura, lazima nishugulike na dharura kwanza. Kisha baadae nije niendelee na shughuli ambayo nilikuwa naifanya kwa wakati huo. Nije niendele na mambo ambayo nilikuwa nikifanya kabla ya dharura kutokea. Kwa hiyo inapotokea kazi ya dharura. Lazima niaje kazi nyingine zote nishugulike kwanza na ile kazi ya darula. Nikimaliza kuhishugulikia kazi ya darula nipo niendelena yale majukumu mengine ambayo nilikuwa nayafanya kwa wakati ule. Hivo ndivo ninavo shugulika na kazi za darula. Siwezi nikaiacha kazi ya darula kwa ajili ya kazi nyingine ambayo si ya darula namna hiyo.

Ninapo kuwa nyumbani na furahi, kuwa pamoja na familia yangu, watoto wangu, na napenda sana. Kama siku hiyo nipo tu nyumbani, napenda kuwachukua watoto wangu wote, tunakwenda nyumbani kwa wazazi wangu. Kwa hiyo, na furahi sana, kwa sababu watu wote, tunakua pale, furaha, inakuwa maradufu. Ni na furahi pamoja nao. Kwani nikishafika kule sasa, kitu ambacho napenda kukifanya, napenda kupika chakula kizuri, ambacho tunakula wote, tukiwa tunafurahia. Baada kupika chakula kizuri, tunakula kwa furaha, baada ya hapo tunakaa kwa furaha, tunapige story mbili tatu, tunaulizana, tunakumbushana mambo flani flani, mambo mengi, namna yalivyotendeka, namna inavyokua. Basi tunafurahia wote kwa pamoja. Kwao ninapokuwa, nina furaha, napenda zaidi, kwenda nyumbani kupika chakula kitamu, tukishapika chakula kitamu, chakula kizuri, tunakula, baada ya kula sasa tunaanza kuzungumza mambo mawili matatu, tunazungumza, tunakumbushana habari mbalimbali. Tunakumbushana historia mbali mbali. Basi tunakaa, tunacheka, tunafurahi. Hio ndiyo furaha yangu kubwa kuwa mimi pamoja na ndugu zangu tukiongea, tukicheka, tukifurahi, tukikumbushana, habari zilizopita. Lakini tukijadili, habari zijazo kwa namna ya mipango mbali mbali tukipangilia, kwamba tutafanya hivi, tutafanya vile, hiki kitakaa hivi, hiki kitakaa vile tutakwenda hapa, tutakwenda pale basi inakuwa ni furaha tupu, ni furaha tele tele na furahi sana wakati huo nikiwa pamoja na familia yangu kwa kweli najiona ni mwenye raha najiona ni mtu ambaye nimekamilika naona kabisa upendo wa mungu ukiwa umetuzunguka naona kabisa furaha yetu ikiwa nikubwa sana ikiongezeka, tunafurahi pamoja, maisha yanakuwa mazuri, maisha yanakuwa matamu, tunamshukuru mungu kwa ajili ya uwepo mahali hapo, tuna mshukuru mungu kwa sababu ametupa nafasi, metupa kibali, cha kukutana, tukiwa watu wote, maisha yanakuwa ni matamu, jamani, furaha isioelezeka, furaha isiopimika, ni furaha ya hali ya juu sana, ni furaha ya hali ya juu sana, ndugu tunapokutana pamoja, tukala chakula kizuri, tukafurahia, kushereheka, tukaongea, tukapanga mipango mizuri, zaidi pia tukakumbushana namna gani tuwenende katika haya maisha, maisha ya kila siku, maisha ya duniani yaliojaa misukosuko na taabu nyingi, maisha yenye changamoto, kwa hiyo tukikutana ndugu, tunakumbushana, tunaelekezana, tuna jenga kitu kimoja mambo mengine yanakuenda sawa, sawia.